Mimi natumia kompyuta zaidi kwa ajili ya kazi, kujifunza na mawasiliano. Kompyuta imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu inanirahisishia mambo mengi. Kwa kabisa, natumia kompyuta kujifunza, mara nyingi natafuta taarifa mtandaoni ili kuongeza maarifa yangu. Naweza kusoma makala, kuangalia mafunzo ya video au kufanya utafiti kuhusu jambo fulani. Hii inasaidia kuelewa mambo mapya na kujiendeleza binafsi. Dunia ya leo inabadilika haraka. Kwa hiyo, kujifunza kupitia kompyuta kunanisaidia nisiwe nyuma. Pili, natumia kompyuta kwa ajili ya kazi. Naandika nyaraka, naandaa ripoti, na kupanga kazi zangu. Kompyuta inanisaidia kuweka mambo kwa mpangilio na kuhifadhi taarifa muhimu kwa usalama. Pia, inanirahisishia kuwasiliana na watu kupitia barua pepe na mikutano ya mitandaoni. Badala ya kusafiri umbali mrefu, naweza kuzungumza na mtu moja kwa moja kupitia kompyuta. Tatu, natumia kompyuta kwa mawasiliano ya kawaida na naweza kuwasiliana na marafiki na familia kupitia mitandao ya kijamii, ujumbe wa barua pepe. Hii inanifanya niwe karibu na watu hata kama wako mbali. Vilevile, wakati mwingine natumia kompyuta kwa burudani, naweza kuangalia filamu, kusikiliza muziki au kujifunza kitu kipya kwa njia ya furahisha. Hii hunisaidia kupumzika baada ya kazi au shughuli nyingi. Kwa ujumla, natumia kompyuta zaidi kwa sababu inanisaidia katika kujifunza, kufanya kazi na kuwasiliana. Nikifaa muhimu ambacho kimeboresha maisha yangu na kunifanya niwe na ufanisi zaidi katika shughuli zangu za kila siku.

Chumba changu cha kulala si ki kubwa sana. Lakini pia si kidogo kupita kiasi. Ni chawastan na kinanitosha vizuri. Kuna nafasi ya kutosha ya kupumzika na kupanga vitu vingi bila msongamano. Kuta za chumba changu zina rangi ya blue nyepezi. Rangi hii inanifanya nijisikie mtulivu na mwenye amani kila ninapoingia chumbani. Wakati wa mchana, mwanga wa jua ukingia rangi hiyo inaonekana nzuri zaidi na kuifanya chumba kiwe na hali ya kufutia. Kitanda changu kiko katikati ya chumba, si kikubwa sana lakini kinaniridhisha kwa sababu ni laini na cha kustarehesha. Godoro lake ni nzuri aliumizi mgongo na mito yake ni mnyororo. Kila ninapolala hapo nahisi kupumzika kabisa baada ya siku ndefu ya kazi au masomo. Kutoka dirishani aweze kuona masingira ya nche kama miti na nyumba za jirani. Wakati mwingine naweza kusikia sauti za ndege asubui, jambo linalo nifanya nijisikie wizuri na kuanza siku kwa furaha. Upepo ukiingia kupitia dirishani jumba kunakuwa na hewa safi na ya kupendeza. Kitu kinachupendeza zaidi chumpani kwangu ni utulivu wake. Na sehemu yangu binafsi mbapo na weza kupumzika. Kupumzika kufikiria na kupanga mambo yangu kwa amani. Chumba changu cha kulala ni mahali panaponipa faraja na kunifanya nijisikie nyumbani kweli. Kinanifuraisha kila wakati ninapo amua kulala. Kwa sababu ni kitulivu, kinabaridi na kinanizaidia kupumzika kwa amani.

Ili hufanya kazi na timu ya mbali, mimi binafsi huwa nahakikisha mawasiliano ni mazuri na ya mara kwa mara. Tunazungumza kupitia simu ujumbe au mikutano ya mitandaoni. Ni muhimu kuongea wazi na kukwa heshima. Kama kuna jambo sijaelewa nauliza mapema badala ya kukaa kimya. Hii husaidia kuepuka makosa. Pili, tunagawa kazi kwa uwazi, kila mtu anajua anapaswa kufanya nini na muda wa kumaliza kazi hiyo. Tunapanga ratiba na kueka malengo ya kila wiki au kila siku. Hii inasaidia kila mtu kuwajibika na kujua hatua inayofuatu. Tatu, tunatumia kompyuta na programu za kusaidia kazi. Tunashirikiana nyaraka kwa njia ya mtandao ili kila mtu aweze kuona na kuchangia. Hii inafanya kazi iwe rahisi hata kama tuko mbali. Pia, ninajipangia muda wangu vizuri. Kwa kuwa niko peke yangu nyumbani au sehemu yangu ya kazi, ninajitahidi kuepuka vitu vinavyoweza kunifuruga kama kutumia simu bila sababu. Najitikenezea muda wa kazi na muda wa kupumzika. Mwisho, uaminifu na heshima ni muhimu sana. Kila mtu lazima afanye kazi yake kwa bidii na kwa wakati. Tukisaidiana, kusikilizana na kuheshimiana. Timu ya mbali inaweza kufanya kazi vizuri sana kama timu iliyoko ofisini pamoja. Sasa kwa ujumla kufanya kazi na timu ya mbali imekua ni kitu nzuiri kwetu. Imekue ikichangia, ikitusaidia mahali ambapo kazi inaitaji kufanywa kwa haraka na kwa wakati ambao hatuko pamoja. Na vitu ambavyo nimesema hapo hawali ndivyo vitu zimekua zikitusaidia sana kukamilisha kazi ipasavyo.